Naam, mwaka unapovuka ama ninapoingia katika mwaka mpya, sana sana katika humu nchini mwetu ama sana sana katika dini ya Ukristo, sana sana watu wanaenda kanisani na tunakesha hadi wakati ambapo saa sita kamili za usiku zikifika, huo ni muda ambao tumejua kuwa tumeingia katika mwaka mpya. Sana sana wakati mimi usherehekea mwaka mpya kuhakikisha kuwa naenda kanisani hiyo siku kabla ya mwaka kuisha ama kabla ya saa sita hiyo siku kuisha ili tuingie katika mwaka mpya, nami kisha naenda kanisani kuomba na kumshukuru Maulana kwa kunipa nguvu na kuniweka hai kwa mwaka mzima na kumshukuru kwa kuwa nimeuona mwaka mwingine na naingia katika furaha na bashasha. Kwa hakika kusherehekea mwaka mpya huwa tunakikisha kwa mimi na familia yangu kwa tunasherehekea kama sherehe ya kawaida kama sherehe ya Krismasi tunakula tunapika kwa pamoja. Ama tunajiburudisha kwa pamoja hiyo siku ya kwanza ya mwaka huo na hayo ndiyo mambo huwa nayafanya zaidi katika wakati ambapo mwaka unaanza ama katika tarehe ya kwanza ya mwaka.

Naam, hilo ni swali mzuri ambalo umeliuliza. Katika kumshauri mtu ama kumpa kuomba mtu ushauri ni jambo muhimu kwa maisha kwani ushauri huu unaweza ukamfanya mtu aweze akayabadilisha maisha yake na akaamua kuchukua mkondo mpya katika maisha yake wakati ambapo ninaposhauri mtu ama ambapo wakati ambapo ninapompa mtu ushauri nahakikisha kuwa najua jambo ambalo linamsumbua ama lengo lake ama jambo ambalo anaweza akalitaka kwa maisha yake nahakikisha kuwa nimempea mambo tofauti ya watu tofauti tofauti ambao wamefanikiwa katika maisha na namshauri ama kama ni mtu ambaye anataka kuianzisha biashara namshauri jinsi atakavyoanza ama jinsi atakavyopanga ili kuianza biashara yake sanasana ajipange kifedha na pia atafute mahali pazuri ambapo pana watu mahali ambapo atakapoiweka biashara yake ili iweze kupiku kwa haraka ama ili aweze kupata faida kwa haraka na pia kama ni mambo tofauti tofauti kama vile ya masomo huwa nashauri sanasana wanafunzi ama watu wengi watie bidii masomoni na pia kuwa waeke malengo kwa vitu ambavyo unavyofanya kwani jambo ambalo unalofanya kwa sasa ndilo litakalo ndilo llitikalo kusaidia maishani mwako hapo mbeleni kwani. Na nawashauri kuwa wasichukulie jambo lolote na kwa mzaha na wakati ambapo mtu amepata amepata muda ama wakati wa kusoma anasoma vizuri na kuweza kutumia hiyo maarifa kwa kutengeneza dunia na pia kujitengeneza yeye mwenyewe.

Naam wakati ambapo ninapo patana na familia yangu sana sana jambo ambalo ninalo hakikisha ni kuwa tunajumuika kwa pamoja tunapika vyakula vingi kwa pamoja, sana sana wakati mwingine najipata nimekawia sana bila kuitembelea familia yangu, na jambo la kwanza ni ninapo watembelea ama ninapo tangamana na familia yangu huwa nahakikisha kuwa tunajumuika ama tunakula vyakula vingi kwa pamoja na kufurahia kwa pamoja. Jambo la pili ni kuhakikisha kuwa tunajuana na kuambiana kila mtu afunguke aambie mwenzake mashida ambayo anayoyapitia. Ama mambo ambayo anayopitia katika maisha yake. Na hapo tunaweza kusaidiana ama kujua suluhu vile ambavyo utakavyo. Msaidia mtu huyo ambaye ni wa familia na pia jambo lingine huwa napenda sana sana wakati ambapo nimepatana na familia yangu ama kufanya katika familia yangu ni kuwa kusaidia hawa watoto wadogo ambao wamo masomoni ambao wanasoma huwa nawapa ushauri wa mambo mengi kuhusu dunia na pia kuhusu masomo na pia umuhimu wa masomo katika maisha yao na sana sana na kuwa kielelezo chema kwa watoto ambao ni wadogo katika familia yetu.

Kwa wakati mwingi napenda ongea, kwa kuwa wakati unapongea unaweza kuyatoa mambo mengi ama kuyasema mambo mengi ambayo jambo ambayo unataka kuyasema ama kuyawasilisha kwa wakati mtu napongea unaweza kusema maneno yako kwa haraka na pia kuyawaza kwanza kabla ya kuyasema na wakati mwingi wakati kwa kuwa napenda kuongea ni kwa sababu wakati mtu unapoongea unaeleweka kwa haraka ama unaweza kuelezea jambo fulani kwa urahisi ama kwa haraka kuliko wakati ambapo unaandika kwa wakati ambapo unaandika kitu na kuwapa watu wasome jambo hilo, wengine wanaweza wakakosa kulielewa ama kujua nini ama kuelewa kitu ambacho unajaribu kupitisha ama kuwaambia na kwa muda mwingi kwangu napenda kuongea ili niweze kusikika ama niweze kutoa, kusema mambo ambayo nataka kusema yote.

Naam kutumia vifaa kama vile gitaa ni jambo ambalo nimejaribu kwa muda mrefu sasa kwa kuwa gitaa hutoa sauti ambayo ni nyororo na sauti ambayo huvutia mtu hata ukiwa kwa umbali ni sauti ambayo unasikia inakuvutia na hutoa sauti nyororo ambayo inapendeza na kuvutia roho ya mtu kwa kuwa gitaa ni kitu ambacho ama ni kifaa cha muziki ambacho napenda sana sana kusikiza mtu anapoigipa ama anapokitumia kwa kuwa ni kifaa ambacho kinatoa sauti nyororo na sauti ambayo inapendeza na wakati mwingi nimejaribu sana sana kujifunza kutumia gita ama kupiga gitaa kwa kuwa nina matumahi kuwa naeza na napenda kwa kuwa ninayo hiyo roho ya kupiga gitaa na pia naipenda kwa sababu sauti yake ambayo hutoa sauti nyororo ama sauti ambayo inavutia hadhira ama mtu yeyote ambayo anayepita karibu na mtu ambaye anapiga hiyo gitaa.